Wateja ni watu wa maana sana kwenye biashara na bila wateja biashara haiwezi kunawiri au bila watu au wateja biashara basi ni kama hamna na wateja tunapaswa kuwashughulikia kwa njia mwafaka, njia ya upole na kusikiliza maslahi yao na mahitaji yao na kwa hivyo, ninavyo washugulikia wateja ni kuwasikiza pasi na kujaribu kufanya yale ambayo wanahitaji kama inawezekana na kujaribu pia kuwasaidia na kuwapa wasia kwa jinsi vili ambavyo vitu vyao vinatakikana vifanywe au wasaidiwe.

Simu yangu ninaitumia wakati ambapo nimetulia ama napumzika au wakati wa kazi, wakati mwingine inapohitajika. Na simu programu ambazo ninazitumia zaidi ni mitandao ya kijamii kwa sababu ya shughuli ya kikazi na kuangalia tu vile mambo yanavyo endelea duniani. Na simu yangu ya Kwanza ilikuwa simu ya Alcatel OneTouch Pixie3 na simu hii inasaidia maisha yangu sana kwa sababu hiyo ndiyo inanipatia kazi Wakati mwingine wateja wananitafuta kupitia kwa simu na inanisaidia sana kwa mambo mengi kuwasiliana na watu, wateja, familia na hata kuangazia, kuangalia vile vitu ambavyo sivijui, kufanya masomo kidogo hapa kwenye simu pia. Na muda mzuri wa kuzima simu ni wakati ambapo umeenda katika mkuta, mikutano ya maana, ama uko katika kongamano, makongamano ya maana, yanayohitaji, utulivu na kutosumbuliwa kupitia kwa simu au kifaa kingine.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kukuza mazingira au kufanya usafi kwenye boma au kuangazia mambo na mazingira Ninapenda sana kuangazia, kuyatunza na kuyalinda mazingira Kwa sababu ninahisi mazingira ni ni jukumu ambalo tulilopewa na mwenyezi mungu sisi kama wabinadamu. Na shughuli hiyo wakati ninatengeneza pale nyumbani, kufyeka, kupanda miti, kutengeneza mambo mengine yanayohusiana na mazingira. Ninafurahia sana nikifanya shughuli hiyo.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu cha kisaikolojia kwa jina la 48 Laws of Power. Na hiki ni kitabu cha kisikilojia ambacho kinaangazia utafiti na wakati mwingine pia historia. Na ndio nimeanza tu kukisoma lakini ni nakipenda. Na aliye nishauri kuhusu kitabu hiki ni rafiki yangu pale kazini na alisema nikijaribu kwa kuwa ningesaidika na mambo mengi kimaisha. Na ndiyo vitabu vingine vya kisaikilojia ningependa kuvisoma na ninaangazia mambo hayo na nitaweza kutafuta vitabu hivyo na nivisome.

Kazi zangu ninazipanga kwa njia hii. Kuna kazi ambazo zinahitaji muda mwingi kuzitimiza au kuzikamilisha na kuna kazi ambazo zinahitaji muda kidogo na kuna kazi ambazo zinahitaji umuhimu, umaarufu na ustadi na kuna kazi ambazo unaweza kuzifanya tu bila kusumbuliwa kokote na kwa hivyo kazi ninazozingatia ni zile muhimu kwanza. Ninazishughulikia kazi ambazo zinahitaji ubora na umaarufu ninazishughulikia kwanza Ndiyo, ndiposa naenda kuzifanya zile kazi zingine.

Naam, ningependa kujaribu teknolojia mpya Kwa kuwa tangu teknolojia ije ama iwepo, haijabaki ile teknolojia ya kwanza ambaye iliyo, jitokeza au iliyotengenezwa teknolojia zimekuwa zikibadilika na ni kwa uzuri wa jamii, ni kwa wema wa jamii. Na kwa hivyo, kitu kipya ni vizuri pia kijaribiwe na kiangaliwe, kinaeza kuwa kwa ubora ama ubaya. Lakini kwa teknolojia mpya ningependa kujaribu teknolojia nyingi sana, ambazo zipo sasa hivi, mpya, na ambazo pia zita kuwa siku za mbeleni.

Kipaumbele, kazini kwa mawasiliano ni vile unawasiliana na watu, vile unavyo andikisha au kuzisema hoja zako. Na vile unavyo fanya mawasiliano yako pia. Ukifanya mawasiliano kwa njia mwafaka, unapeana pointi zinazo itajika, unapeana masharti au maagizo yanayo itajika. Mawasiliano yanakuenda sambamba mtu anafanya kulingana na vile unavyomwambia. Na mawasiliano unapeana mawasiliano, ukiwa umeji amini pia, unasema vitu vya ukweli, vitu ambavyo vinafaa kufuatwa, na unazingatia mambo mengine pia, ambayo yako kwenye mawasiliano. Na hicho ndicho kipaumbele, kazini kwa mawasiliano.

Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni uiano, utangamano, uiano na utangamano. Kusema ukweli ninapenda vitu vingi kuhusu shirika langu. Kwa kuwa shirika langu linazingatia ubinadamu, kukuwa na utu, kujali maslahi ya watu wengine, kujali mazingira. Na ivo ndivo baadhi ya vitu ninavyopenda kuhusu shirika langu au kwenye shirika langu.

Hivo vitu vyote kuchora na kupaka rangi ninavipenda sana. Lakini kuchora sijabarikiwa sana. Sina talanta ya kuchora sana. Na kwa hivyo ninazingatia sana kwa kupaka rangi. Kwa kuwa ni kitu ambacho nimekifanya kutoka ningali mdogo na nikakizoea na nikakipenda. Lakini ninapenda kuchora pia. Lakini ninazingatia sana kwa kupaka rangi.

Wazo nzuri ambalo ninalo siku ya leo ni, hhh ukijitahidi kabisa, ukitia bidi kwenye kazi yako, siku moja mambo yatakuwa salama, njia tafunguka, utabarikiwa na mwenyezi mungu pia ata kubariki, hakusahau Kwa kuwa yeye pia anatazama kujitahidi ambako unajitahidi, anatazama bidii yako kazini au bidii yako kwa jambo lolote ambalo unalifanya. Na kwa hivyo, zidi kutia bidii, amini mwenyezi mungu na mambo ya takuwa salama. Na wazo zuri lingine ambalo ni nalo ni kwa kuwa mungu alietuumba na akatuleta duniani humu, alikuwa na mpango nasi na hatatuwacha. Na kwa hivyo, mateso yote au dhiki yote ni mapito tu na baada ya dhiki ni faraja.

Wakati wa likizo ni wakati mzuri sana waku jistawisha kwa kuwa ni wakati ambao umepewa na waajiri wako uende ukapumzike, ukashugulikie familia yako, ukajumuike na wenzako, ukajumuike na jamii yako na ufanye mambo yako ambayo umekua ukitaka kufanya. Na njia ya kujistawisha wakati wa likizo huu ni kujumuika na familia yako, kuketi na kupata wakati wakufurahia na familia yako. Wakati mwingine pia ni wakati ambapo wakufanya mipango yako ambayo umekua ukipanga, malengo yako ambayo umetaka kutimiza. Na kushughulikia mambo ambayo yanahitaji uwepo wako na hii ndio njia ya kujistawisha wakati wa likizo.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya ua au maua ya lavender Harufu hii inavutia sana, harufu hii inapendeza sana hadi kuna, unapata kuwa kuna sabuni au vitu vingine ambavyo vinatengenezwa na vinaongezewa harufu hii kwa kuwa sabuni ile ukiifua nayo nguo, nguo zinanukia freshi, nguo zinapendeza, nguo zinatoa harufu nzuri mwenyewe unajisikia mzuri na kwa hivyo harufu ya ua au maua ya lavender ninayapenda sana.

Naam, nimetembelea vitu hivyo vyote, nimetembelea ziwa na nimetembelea mto Kwanza kabisa maziwa ya maji nchini Kenya nimetembelea ziwa la kwanza ni ziwa Victoria, ambalo nilitembelea kwenye safari yetu tukiwa shule. Safari ya kuangalia mazingira, ziwa jingine ni ziwa Nakuru, nimelitembelea pia. Mito nimetembelea mto wa isiukhu uliyoko kaunti ya Kakamega nchini Kenya. Mto mwingine ambao nimeutembelea ni mto Yala ulioko nchini Kakamega pia nchini Kenya. Alafu mto wa mwisho nimetembelea ni mto Nzoia mto ulioko katika kaunti ya Bungoma nchini Kenya.

Kompyuta ninaitumia zaidi kwa kuwa kompyuta ina vitu vingi sana vya kuangazia na vya kukusaidia pale kazini. Komputa inasaidia sana pale kazini na komputa inatumika kwenye ofisi za kazi. Kompyuta zingine tunazitumia wakati wakuangalia shida au kasoro kwenye gari. Na komputa inatumika kila mahali pale kazini. Lakini zaidi naitumia kuangalia shida za kazi shida za kazi pale na pia shida au kasoro kwenye magari tunayotengeneza na wakati mwingine pia natumika pale kwenye ofisi kufanya mawasiliano.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kazi yangu huwa nimeiwekelea mpangilio, nimepanga vile ambavyo, nitafanya, na kwa wakati gani nitakua nimeimaliza. Na ninajaribu sana nitimize malengo hayo, kwanza kabisa kazi yangu ninaweka akili yangu hapo yote, hisia na nguvu, na pili kabisa ninaifanya kazi hiyo kwa ubora, utaratibu na umaarufu. Na mwisho kabisa kazi hiyo ninaizingatia kabisa kuliko hata kitu kingine.

Programu ya simu ambayo ninatumia kila siku ni programu yenye mitandao ya kijami. Lazima niangalia mitandao ya kijamii yangu kuangalia ninini kinaendelea ili kupata habari wakati mwingine kuwasiliana na watu kidogo kwenye mitandao hiyo na kufanya shuguli ingine kama kusoma mambo mapya kwenye mitandao kuangalia teknolojia mpya na kadhalika, hizo ndizo programu za simu ambayo mimi hutumia kila siku.

Study muhimu kwa kazi yangu ni study za maisha na ambazo ni maarifa yanayotarajiwa kumsaidia mtu kuishi vyema katika mazingira ya, mazingira tofauti tofauti kama ya kijamii, kiuchumi, kihisia na ata ya kazini na hizi studies zinazohusisha ufanisi katika utunzaji wa afya, uongozi, uhusiano na watu wengine na pia uwezo wa kujimudu ki maisha.

Sera ya kampuni au sera za kampuni, ambazo ama ambayo ni nayo yona muhimu, ni sera ya utenda kazi na kuhamazisha watu kufanya kazi kwenye bidii. Kwa kuwa hata kitabu kitakatifu, Biblia kinasema na asiye fanya kazi, asipate asile. Na kwa hivyo kwenye maisha haya ni kila mtu afanye bidii kwenye kazi yake na sera hiyo ya utenda kazi na wiyano na utangamano ni sera muhimu sana.

Naam, ninatumia teknolojia ya sauti. Sauti ni kitu ambacho kiko kila mahali, lakini sauti ya mtu ni sauti ya mtu. Hata ukijaribu kuiiga, lakini kuna vipengele au vielekezo fulani kwa sauti yako ambavyo, nitofauti na hivyo ndivyo vinaavyostahili kwenye teknolojia ya sauti. Na pia hiyo hilo ni sharti kwenye kampuni za simu na vitu vingine ambavyo vinaitaji teknolojia ya sauti.

Timu bora, mchezo wa raga sijui kama kuna timu zozote ambazo ni bora Ila ninacho kijua ni mchezo wa mpira wa kikapu au basketiboli na kuna timu ambazo ni bora, huko kuna timu kwa jina la Los Angeles Lakers Kuna timu ya Chicago Bulls ambayo mchezaji maarufu Michael Jordan aliichezea Kuna timu ya Golden State Warriors, kuna timu ya Oklahoma City Thunders na nyinginezo.

Ninapendelea pahali pa kimya wakati ambapo mtu anajaribu kufanya, wakati ambapo ninajaribu kufanya medication na mahali ambapo nina mawazo ambayo yatanisaidia kazini na mawazo mengineo na ninapendelea mahali pa kelele wakati ambapo tunajumuika na watu, wakati ambapo sherehe fulani, wakati ambapo ni mazingira machangamfu.